Unataka kufika wapi katika kazi yako? Katika kazi yangu, ningetaka kufika katika sehemu ambayo nimeweza kuandika wenzangu kazi. Nifanye kazi wakati kama sasa ninasomea degree katika chuo kikuu cha kirinyaga university. Nataka kusomea nafanya degree la programu la uinginiari na katika huo kazi na degree naifanya naomba nitakapomaliza nitaweza kuenda huko nje na kuwapa wenzangu ambao tunasomwa na wao kazi naam hilo linaweza kuwa jambo ninalotaka kufikia katika kazi yangu Lakini ninapokuwa nikianza Ningetaka tuseme nianze na kuajiriwa Tuseme kwa kampuni Kampuni fulani nimefanya pia vitu vitakavyo Ziboresha zaidi barua la kuandikia kuomba kazi Nina certificate ya ambazo zineweza Nipiga mkwazo mkubwa katika njia yangu Namu.